Hapa sasa umeguza simu ninayoipenda. Unajua kuna wakati usiku unakuwa umetulia, hewa ni safi halafu unatazama juu. Kile kitendo cha kuona maelfu ya nyota kinaleta hisia fulani ambayo ni ngumu hata kuelezea. Kwangu mimi, kuangalia nyota siyo tu kutazama vitu vinavyong'aa. Ni kama kusafiri kwenda mbali sana. Inanifanya nifikirie jinsi ulimwengu huu ulivyo mkubwa na jinsi sisi tulivyo wadogo. Inayoshangaza sana ni kuona makundi ya nyota kama vile dubu mkubwa au mshale na kufikiria kuwa watu wa kale walikuwa wakitumia nyota hizo hizo kupata njia zao, baharini au porini.

Kusema ukweli, mimi napendelea zaidi kuamka mapema kabisa. Kule kabla hata jua halijachomoza, unajua ile saa kumi na moja au saa kumi na mbili asubuhi, kuna utulivu fulani hivi wa ajabu ambao huwezi kuupata muda mwingine wowote. Dunia inakua bado imelala, hakuna kelele za magari, hakuna fujo za watu, na hata ndege wanakuwa ndio wa kwanza wana anza kuchangamka. Ule muda unakupa nafasi wa na kukaa nafsi yako, kunywa kikombe cha kahawa au chai kwa utulivu na kupanga siku yako bila presha.

Kabla sijaingia kulala, mimi ni mtu wa ratiba fupi sana ili kutuliza akili. Kuweka simu mbali, kutafakari siku yangu, kunywa maji kidogo na shukrani. Namalizia kwa kushukuru kwa uzima, kisha najitupa kwenye blanketi. Kunywa maji kidogo, glasi moja ya maji inanitosha kabisa. Kutafakari siku yangu naketi kidogo na kuwaza ni nini kimeenda vizuri leo, na kesho nataka nifanye nini inanisaidia kuamka nikiwa na mpango. Kuweka simu mbali, huwa najaribu kuwachana na skrini angalau nusu saa kabla ili akili isivurugike na habari za mitandaoni.

Nasherehekea mwaka mpya kwa chakula cha pamoja, lazima nikae na familia au washikaji tufurahie mlo mzuri. Tathmini, huwa napenda kutegea, kutenga dakika chache nikiwa peke yangu, kuandika mambo matatu makubwa niliyojifunza mwaka uliopita. Kutazama mafataki, ikisha fika saa sita kamili, napenda kuona msisimiko wa watu na mlipuko ya rangi ya angani, inaleta vibe la matumaini mapya. Utulivu baada ya kelele zote kuisha napenda kuanza siku ya kwanza ya mwaka kama utulivu mkubwa ili nijipange vizuri.